Kwa kawaida, ninasubiri au natarajia kupokea barua pepe mara kadhaa kwa siku. Hasa, katika siku za kazi, asubuhi ninapoanza majukumu yangu, huwa natarajia barua pepe mpya ili nijuwe kama kuna maelekezo, taarifa au majukumu mapya yaliyoletwa. Hii hunisaidia kupanga ratiba ya siku yangu na kuweka vipaumbele kulingana na ujumbe niliyopokea. Wakati wa mchana, huendelea kungoja barua pepe, zinazohusiana na kazi, ninazoendelea kufanya. Kwa mfano, ninaweza kuwa nimeshatuma ujumbe au ombi fulani. Hivyo, ninasubiri majibu kutoka kwa wenzangu, wasimamizi au wateja. Katika kipindi hiki kungoja barua pepe, kunahitaji subira. Kwa sababu, si kila ujumbe hujibiwa mara moja. Hata hivyo, ninajifunza kutumia muda huo kufanya kazi nyingine ili nisipoteze muda. Jioni, kabla ya kumaliza kazi ya siku, huwa bado nasubiri barua pepe muhimu ambazo zinaweza kuathiri ratiba ya kesho. Ikiwa ninapokea barua pepe ya dharura, hujitahidi kuitikia kwa wakati. Kama hakuna ujumbe mpya, hutumia muda huo kuandaa kazi ya siku inayofuata. Kwa hivyo, ninasubiri barua pepe mara tatu hadi tano kwa siku. Hii ni kulingana na aina ya kazi na mawasiliano yanayohusika siku hiyo. Mimi ninajitahidi kutongoja barua pepe kila wakati, bali kupanga nyakati maalum za kuangalia au kusubiri. Hii ni kwa sababu niweze kudumisha umakini na kuongeza ufanisi kazini mwangu. Mfumo huu hunisaidia kuwa na subira, pia yanisaidia kuwa na nidhamu na usimamizi mzuri wa muda.

Katika kazi yangu, mafanikio ya binafsi ni neothamini zaidi ni uwezo wakufanya kazi kwa nithamu, uaminifu na wajubikaji. Ni apofanikio kutikeleza majukumu nilio pangiwa kwa wakati wa ubora unautarajiwa na hisi kurithika sana kwa sababu najua nimetimiza wajibu wangu ipasavyo. Mafanikio haya unipamotisha ya kuendelea kujituma na kuboresha utendaji wangu kila siku. Pia ni na dhamini sana mafanikio ya kujenga mausiano mazuri kazini. Kwa na uwezo wa kushirikia na vya mana wenzangu, kuwasiliana kwa heshima na kuchangia mazingira chanya ya kazi ni mafanikio muhimu kwangu. Mausiano haya unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kujisikia sihemu ya timu. Jambo linalo ongeza mshikamano na tija ya pamoja. Mafanikio mengine ni na wathamini ni kuangezeka kwa ujuzi na uzoifu wa kitaluma. Kila ninapojifunza jambo jipya kama binu mbora za kufanya kazi matumizia teknolojia au njia za kutatua changamoto husabu hilo kama mafanikio. Maendeleo haya unisaidia kukua kitaaluma na kunifanya niwe tayari kukabiliana na majukumu makubwa zaidi siku zijazo. Zaidi ya hayo, inathamini mafanikio ya kuweza kukabiliana na changamoto bila kukatatama. Kazini si kila siku hua rahisi, lakini ninapoweza kukabiliana na shinikizo, kutotua matatizo na kuendelea kufanya kazi kwa utulivu uona hilo kama ushindi wa binafsi. Hili unijengea kwa mtu mwenye subira, ujasiri na msimamo Himara. Kwa jumla, mafanikio ya binafsi na utamini kazini yele ya na ujijengea kimaadili, kitaloma na kiakili. Situ kwa kupokea sifa au zawadi.

Mara nyingi, mimi kucheza na marafiki zangu. Asa, wale tulio karibu nao, au tunaowafanya nao shuguliza kila siku. Kucheza na marafiki hunipafuraha kubwa kwa sababu kuna leta kicheko, burudani na mshikamano. Tunapokua pamoja, michezo hua njia nzuri ya kupumzika baada ya kazi au majukumu ya siku mzima, na pia hutusaidia kuimarisha usiano wetu. Wakati mwingine kucheza pia na wana familia hasa nyakati za mapumziko au siku kuu. Kucheza na familia huleta hali ya upendo na ukaribu na ufanya kila mtu ajisike huru na mwenye furaha. Michezo hii inaweza kuwa ya kawaida kama michezo ya ndani au ya nje, lakini kilicho muhimo zaidi ni muda, tunautumia pamoja kama familia. Pia katika mazingira ya kazi au masomo, ucheza na wenzangu wakati ya mapumziko au katika shuguli za kujenga timu. Michezo ya aina hii usaidia kuvunja ukimia, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha ushirikiano kazini. Inaweza kuwa, inawafanya watu kujuana zaidi na kufanya kazi kwaufanisi zaidi ya bada ya mapumziko. Kwa jumla, ucheza mara nyingi na watu wanaonizunguka na ninaohisi nipo huru nao. Iwe ni marafiki, familia au wenzangu. Kucheza na wengine unisaidia kujenga mauziano mazuri, kudumisha furaha na kuwa na afya njema ya akili na mwili. Nisehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na unipa usawa mzuri katia mzuri katia kazi na burudani. Pia wakati mwingine mimi hucheza na watoto wanaoishi karibu nami. Mimi upenda kucheza na wawo kwa sababu watoto ni watu wenye upendo mwingi na pia wanafurahi kucheza na watu wakubwa.

Rangi ninayoipenda zaidi kwa ukuta wa chumba ni rangi ya nyepesi na utulivu hasa nyeupe, krimu au blue hafifu. Napendelea rangi hizi kwa sababu huleta hisia ya utulivu, usafi na nafasi kubwa ndani ya chumba. Rangi nyepesi hufanya chumba kionekane kikiwa na mwanga, wa kutosha na kisicho bana. Jambo linalonefanya ni jisikie huru na mwenye amani ninapokaa ndani ya chumba hicho Napenda sana rangi ya bluu hafifu kwa sababu inaathiri akili kwanji ya chanya Rangi hii unisaidia kupumzika, kufikiria kwa utulivu na kupunguza msongo kwa mawazo Ndiyo maana nauna inafaa sana kuwa kwa chumba cha kulala au sehemu ya kupumzika Kwa sababu huandaa mazingira mazuri ya usingizi na mapumziko Pia rangi nyeupe au krimu nzuri kwa sababu inarahisisha kupanga mapambo ya chumba. Rangi hizi huendana kwa urahisi na samani za rangi tofauti, mapazia au mazulia. Hivyo, hata mtu anapobadilisha mapambo ya chumba, rangi ya ukuta hubaki inavutia na haichoshi macho. Zaidi ya hayo napenda rangi tulivu kwa sababu inachangia hali ya usafi na mpangilio mzuri. Chumba chenye rangi nyepesi kinaonekana kuwa usafi kwa urahisi na unifanya nijisikie vizuri zaidi ninapokuwa humo. Iwe ni kwa kupumzika, kusoma au kufanya shugli nyingine za kila siku. Kwa jumla, mimi binafsi napendelea rangi nyepesi na tulivu. Huwa sependi rangi nyeusi kwa sababu rangi hiyo uwa naona ni kana kwamba haileti utulivu. Lakini napendelea rangi tulivu kwa ukuta kwa sababu inaleta utulivu, uongeza mwanga na ujenga, mazingira, mazuri ya kuishi. Rangi hizi unifanya nijisikie nikiwa na amani, faraja na utayari wa kuendelea na shuguli zangu za kila siku.

Mimi napendelea kulala mapema kuliko kuamka mapema. Kulala mapema kunanipa nafasi ya kupumzika vizuri na kurudisha nguvu za mwili na akili baada ya siku inye shughuli nyingi. Ninapolala mapema akili yangu kupata muda wa kutosha wa kupumzika. Hivyo kuamka asubui ni kiwa na nguvu, mtulivu na tayari kukabiliana na changamoto za siku. Zaidi ya hayo kulala mapema usaidia kudumisha afya nzuri ya mwili na akili. Kwa mfano usingizi wa kutosha usaidia mwili kufanya kazi za kiasili kama vile kurekebisha seli, kuongeza kinga ya mwili na kuboresha kumbu kumbu. Halihii pia hunisaidia kuwa na hisia nzuri na msukumo wa kufanya kazi au masomo kwa ufanisi siku inayofuata. Napenda pia kulala mapema kwa sababu huusiana na mpangilio mzuri wa maisha wakatu wa kulala mapema mara nyingi ninaweza kupanga ratiba ya siku inayofuata mapema na hivyo kwanza kazi na masomo nekiwa na akili safi. Pia kulala mapema kunanisaidia kuepuka kuchoka mchana na kupunguza msongo mawazo. Jambo ambalo inaloboresha tija na furaha ya kila siku. Hata hivyo, kwa mkama mapema pia kuna faida zake. Asa kwa wale wanaopenda kutumia muda wa asubuyu kufanya mazoezi au kazi za mpangilio. Lakini kwa mtazama wangu, kulala mapema ni bora zaidi kwa sababu kunanipa nguvu, utulivu na afya njema na kuna saidia kwa nampangiliwa mzuri wa maisha. Kwa jumla, napendelea kulala mapema zaidi ya kuamka mapema kwa sababu ufanya mwili na akili, zifanikiuwe vizuri, hunipa usingizi wa kutosha na kuna saidia kuanza siku kwa furaha na nguvu. Ni tabia mzuri na changea maisha yu niafya, utulivu na tija.

Kwa kawaida nina sasisha vifaa yangu mara kwa mara kulingana na aina ya kifaa na umuhimu wake kwa mfano kwenye simu za mkononi au kompyuta huangalia mara kwa mara ikiwa kuna sasisho la mfumo wa uendeshaji au programu hii ufanya vifaa viendele kufanya kazi kwa ufanisi kwakikisha usalama wa data na pia kunipa vipengele vipya vinavyoraisisha matumizi ya kila siku kwa kifaa kama simu mara nyingi ufanya sasisho angalau mara moja kwa mwezi au pale inapukua na tarifa ya moja kwa moja na sasisho hii ni kwasababu sasa hivi vifaa vingi vinavyotoa arifa pale unapoitaji sasisho sasisho hili sii tu linaboresha utendaji wa kifaa bali pia linalinda thidi ya virusi programu hatarishi au mashambulizi ya mtandao jambo linaloongeza usalama wa data yangu binafsi kwa komputa au bifabia kazi ninapendelea kusasisha mara kwa mara hasa kabla ya kazi kubwa au mradi mukimu Ili kwakikisha kila kitu kipo tayari na hakita vurugika kusasisha vifaa kuna hakikisha pia programu zote zinaindana kwa usahihi jambo muhimu pale ni naposhirikiana na wengine au kutumia programu za kipekee za kazi zaidi ya hayo kusasisha mara kwa mara ufanya pia nishirikiane vizuri na vifaa vingine vya kielektroniki kama vile simu kompyuta au kifaa chasauti hii ufanya kazi ya kila siku iwerahisi na kuondoa matatizo ya naweza kusababishwa na toleo la zamani au programu kwa jumla nasashisha mara kadhaa kwa mwezi na mara nyingine kulingana na hitaji.

Chakula ninachokipenda zaidi ni samaki aliyeiva au kuchoma kwa mvuke kidogo. Hasa, samaki mwenye ladha ya asili kama samaki wa majisafi. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu sana, chenye afya na hutoa nguvu kwa mwili. Samaki pia ni chanzo kizuri cha proteini na virutubisho muhimu kama omega 3, ambavyo vinasaidia moyo na akili kufanya kazi vizuri. Kile ninapokula samaki nahisi furaha na kurithika. Hasa wakati ni pamoja na wali safi mboga za majani au wali mchanganyiko wa matunda. Napenda kula samaki nyumbani au kwenye mikusanyiko ya familia. Hasa pale ambapo chakula kinaandaliwa kwa mapenzi na kwa makini. Ladha ya samaki inapoongezwa na viungo kama tangawizi, kitungu, pilipili, kidogu au limau hufanya kila kipande kuwa cha kipekee. Hii hunifanya chakula kuwacha burudani na kutoa hisia nzuri za furaha na ustawi. Zaidi ya hayo, napenda samaki kwa sababu ni chakula ambacho kinaweza kuandaliwa kwa njia nyingi, kama kukaangwa kidogo, kuokwa na kupikwa kwa mvuke. Hii hufanya kila wakati, niwe na chaguo tofauti, na hivyo sikuzi, ladha mpya na burudani ya kipekee kila nikikula. Samaki pia ni rahisi kuliwa, hivyo ni chakula kilicho na manufaa na kinachoridhisha. Kwa jumla, samaki aliyeiva au kuchomwa kwa uwangalifu, ni chakula ninachokipenda zaidi au kwa sababu ni kitamu chenye afya, chenye urahisi wa kula na hutoa furaha ya kweli pale ninapokila.

Kila siku napenda kuanza siku yangu na kikombe cha kahawa safi. Utaratibu huu ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu, kahawa huniunganisha kimawazo na hufanya nishike nguvu na motisha ya kuanza kazi au shughuli za asubuhi. Kwa kawaida, napenda kuandaa kahawa safi nyumbani nikitumia kahawa ya unga iliyopikwa kwa maji moto. Mara nyingi huongeza kipimo kidogo cha sukari au maziwa kulingana na ladha ninayopendelea siku hiyo. Napenda kunywa kahawa hii asubui mapema mara tu nitakapoamka. Kabla ya kuanza shughuli nyingine. Kikombe cha kwanza cha kahawa humsaidia mwili kuamka, hutoa joto na faraja na hunifanya nijisikie tayari kukabiliana na changamoto za siku. Mara nyingine napenda pia kutumia kahawa zenye ladha ya vanilla au chokoleti kidogo. Jambo linaloongeza burudani na faraja katika kunywa. Kahawa ninayopenda huwa chungu kidogo lakini si kali sana. Kwa sababu napenda ladha yake asili iwe inavutia na sii kuvutwa sana na sukari. Hii hunisaidia kufurahia harufu yake, joto lake na ladha na Jambo linalonifanya nijisikie furaha na utulivu. Kwa kawaida kahawa huniingiza katika hali ya utulivu nikisoma au kuangalia barua pepe na hunisaidia kupumzika kabla ya shughuli nzito. Zaidi ya hayo, kunywa kahawa ni njia ya kustarehesha mawazo na kujenga mpangilio wa siku. Si tu kwamba hunipa ni sharti. Bali pia, hunisaidia kuzingatia majukumu, kupanga kazi na kuanza siku kwa mtazamo mzuri. Kila kikombe cha kahawa hufanya kuwa kama kipengele cha furaha na utulivu binafsi. Ambacho huongeza morali na hisia za ustawi wa mwili na akili.

Ndiyo, mimi natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara kwa sababu inarahisisha mawasiliano na burudani katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, ninaweza kutumia teknolojia ya sauti kusikiliza kumbu kumbu ya sauti au mafunzo ya kitaaluma ambayo hunisaidia kujifunza jambo jipya nikiwa safarini, nikienda kazini au hata wakati ya mapumziko. Hii ni njia nzuri ya kutumia muda wa ufanisi na kuongeza maarifa bila kulazimika kusoma maandishi muda wote. Zaidi ya hayo, teknolojia ya sauti pia ninatumia kuwasiliana na wenzangu kupitia simu za mkononi, ujumbe wa sauti au programu za mikutano ya mtandaoni. Kutumia sauti, kuna rahisisha kueleza mawazo kwa haraka na kwa uwazi. Na pia, hufanya mazungumzo kuwa ya kibinafsi na yenye hisia zaidi kuliko maandishi tu. Hii, husaidia kuboresha uhusiano na kufanya mawasiliano ya kazi au marafiki kuwa bora zaidi. Pia, teknolojia ya sauti hufanya kazi kwa rahisi pale ninaposhiriki na kutoa maelezo. Kwa mfano, badala ya kutuma maandishi marefu, kutuma ujumbe wa sauti husaidia kueleza hisia sauti na mpangilio wa mawazo kwa uwazi zaidi. Hii ni muhimu hasaa katika kazi za pamoja au muradi wa kikundi kwani inahakikisha kila mtu anaelewa kwa usahihi na kwa haraka. Kwa jumla, teknolojia ya sauti ni sehemu muhimu katika maisha yangu hasaa ya kila siku. Hii ni kwa sababu hii huinua tija, huongeza maarifa yangu na pia hufanya mawasiliano kuwa yenye hisia na rahisi. Ninaipenda sana kwa sababu linarahisisha mambo mengi sehemu kujifunza kuwasiliana na burudani kila kuathiri muda au shughuli zingine za kila siku.

Filamu ninayolipenda zaidi ni filamu ya drama ya mchanganyiko wa vichekesho kidogo kwa sababu uniguza hisia na kunifanya nifikiria maisha kwa undani zaidi. Napenda aina hii ya filamu kwa sababu huonyesha hali halisi ya maisha, changamoto zinazo wakumba watu na jinsi wanavyo zipambana kwa ujasiri, subira na matumaini. Filamu za aina hii unifundisha masomo, muhimu kama umilivu, upendo na kutokata tamaa. Nakumbuka mara ya kwanza, nilipoona filamu hii nilikuwa nyumbani nikiwa nimepumzika, labda jioni au wikendi. Nilikuwa nimependkenzwa na rafiki au mwana familia, ambaye aliniambia ni filamu yenye ujumbe mzito na wakugusa moyo. Mwanzoni sikuwa ni matarajio makubwa lakini nilipoanza kuitazama nilijikuta nimevutiwa sana na hadithi yake wahusika na namna walivyocheza nafasi zao kwa uhalisia mkubwa. Kilicho nifanya nipende filamu hii zaidi ni ujumbe wake iliweza kunifanya nitafakari kuhusu maisha yangu mwenyewe, malengwa yangu na jinsi ninavyonkabiliana na changamoto. Pia kulikuwa na vipande vya kuchekesha ambavyo vilipunguza uzito wahisia na kunifanya nifurahie zaidi bila kuhisi uzuni kupita kiasi. Filamu hii iliniachia kumbukumbu nzuri sana kiasi kwamba ningependa kuiangalia tena. Kila mara ninapo irudia nagundua jambo jipya au funzo jipya ambalo sikuliona mara ya kwanza. Hii ndio sababu naiona kuwa filamu ya kipeke, isiyo, chosha na yenye maana ya kudumu. Kwa jumla, napenda filamu hii kwa sababu inaniburudisha, inanigusa hisia na huniacha na mafunzo muhimu ya maisha. Ni filamu ambayo siya kutazama tuu, bali ya kutafakali na kujufunza na ndio maana inu kwa filamu ninayoyipenda zaidi.

Kumbukumbu nzuri ninayokumbuka kutoka utotoni ni wakati nilipopua nikicheza na marafiki zangu wa shule au majirani au majirani wajirani. Kila mchana bade ya masomo tulekusanjika katika uwanja wakaribu au mbele au mbele ya nyumba zetu kucheza michezo ya kawaida kama mipira kukimbia au michezo ya kuigiza. Na kumbuka kila mara, jinsi tulivyo kuwa na kicheko kisicho na muisho, na jinsi tulivyo shurikia na bila mashalti, tukifurahia kila dakika. Hali hiyo ili nifanya na jisikia huru na mwenye furaha isio na kifani. Zaidi ya hayo, kumbukumbu nyingine nzuri ni wakati wasikuku na sherehe nyumbani. Nilikumbuka jinsi wazazi, wangu, walivyopanga, chakula, vinywaji na michezo, ndogo ya familia huku tukicheka kuimba na kushurikia na bila wasiwasi isia ya upendo, mshikamano na furaha ilipata katika nyakati hizo bado na nikumbusha zamani ya familia na marafiki wakaribu Pia nakumbuka wakati walikizo ya shule nilipokuwa nikitembelea na familia kuenda sehemu za burudani, buga za wanyama au hata kwenye mashamba. Hii ilifundisha furaha ya maisha ya asili, uzuri wa kuungana na wazazi na ndungu na jinsi ya kuthamini kila muda mdogo na tunaopata pamoja. Kwa jumla kumbukumbu hizi za utotoni unanifundisha furaha ya kweli, mshikamano na thamani ya kushirikiana na wengine. Kila kumbukumbu ufanya nijisikie shukrani, furaha na moyo wa kurudisha upendo kwa wengine. Izi ni kumbukumbu ambazo zimenipa msingi mzuri hasa katika tabia mzuri furaha ya undani na utulivu wakihisia hata hadisasa hivi.

Kila asubui ninapoamuka ninaanza na kutengeneza utaratibu wa kujiandaa kwa siku ili kwakikisha ninaanza siku nikiwa na nguvu, utulivu na mpangilio zaidi. Kwanza kabisa mara nyingi ufanya matendo madogo ya mwili kama kunyosha mkono na migu kupiga mazoezi madogo au kufanya pumzi ndifu. Hii usaidia mwili kwamuka kuongeza mzunguko wa damu na kunipa nishalti ya kwanza siku. Bada ya hapo, mara nyingi ufanya usafi binafsi kama vile kuoga, kusafisha meno na kuandaa nywele. Taratibu huu uniweka katika hali ya utulivu na ufanya nisikie vizuri kimaisha na kisaikolojia kwa sababu mwili na akili zinaandaliwa kwa pamoja. Kisha, wenda nikatengeneza kikombe cha kahawa au chai ambacho nisehemu muhimu ya asubui yangu. Hii unipa joto, faraja na nguvu na pia unisaidia kufikiri kupanga kazi au kutathmini mpangilo wa siku. Mara nyingine napenda kusoma au kuangalia habari fupi ili kujianda kiakili kwa siku nzima. Zaidi ya hayo, kila asubui hujumuisha, kupanga vipa umbele vya siku, kuangalia majukumu muhimu na kupanga ratiba ndogo. Hii ufanya kazi zangu ziwe na mpangilio nipunguze msongo wa mawazo na kuondoa hofu ya kushindwa kufanikisha malengo ya siku. Kwa jumla, kila asubui ninapoamuka, ninajitahidi kwanza siku kwa mpangilio mzuri, utulivu wa akili yangu nishati ya mwili wangu na maandalizi ya kimawazo. Utaratibu huu ufanya siku yangu iwe yenye tija, furaha na ufanisi na pia kunisaidia mimi binafsi kuishi maisha yenye mpangilio na ustawi wakila siku.

Ndiyo, nimewai kuona bahari na uzoefu huo ulikuwa wa kipekee sana na wa kukumbukwa. Mara ya kwanza nilipoiona bahari, nilihisi furaha na mshangao mkubwa kwa sababu ukubwa wake na uzuri wake ni vitu ambavyo haviwezi kuelezeka kwa urahisi wa maneno. Nilivutiwa sana na rangi ya maji, sauti ya mawimbi yanapopigia ufukweni na upepo mwanana uliokuwa unavuma kutoka baharini. Nilipokuwa ufukweni, nilihisi utulivu wa kipekee, wa kwa moyo na akili. Sauti ya mawimbi ilinifanya nipumzike, nisahau mawazo mengi, na nijisikie huru kabisa. Pia kuona watu wakitembea ufukweni, watoto wakicheza kwenye mchanga na wengine wakifurahia mandhari ya banthari ya bahari kuliongeza furaha yangu. Uzuefu huo ulinifundisha thamani ya maumbile na uzuri wa mazingira ya asili. Bahari ilinifanya ni katafakari kuhusu ukubwa wa dunia na nafasi ya binadamu ya binadamu ndani yake. Ilikuwa ni safari iliojaa furaha, utulivu na kumbu kumbu nzuri ambazo bado nazikumbuka hadi wa leo. Kwa jumla kuona bahari ilikuwa uzoefu, wa kuvutia na wakutuliza sana. Bila shaka ningependa kuirudia tena siku za usoni ili kufurahia uzuri wake na amani inaopatikana hapo. Nakumbuka nilienda kuona bahari nilikuwa na umri wa miaka kumi na bado nilikuwa shule ya msingi. Nilikuwa nimeenda kuona bahari pamoja na mama yangu, baba yangu na ndugu zangu wawili. Wakati huo ndugu zangu wa wili walikuwa wadogo sana. Walikuwa umri wa moja alikuwa umri wa miaka minne na mingine alikuwa umri wa miaka mitano.

Kila ninapo fikiria kuhusu kuboresha mchakato ya kazi, napenda kwanza kwa kuangalia hatua kwa hatua jinsi kazi inavyofanyika. Kwanza huangalia ni sehemu gani ya mchakato, zinazochukua muda mwingi, zinakuwa changamoto au hazina ufanisi. Hii husaidia kuona ni wapi naweza kufanya mabadiliko madogo yanayoongeza tija na kupunguza usumbufu. Zaidi ya hapo na mara nyingi hufanya urekebishaji wa zana na raslimali zinazo tumika kwa mfano kuandaa faili kutumia programu au teknolojia zinazo rahisisha kazi na kuakikisha kila kitu kiko kwenye mfumo, unaoruhusu, upatikanaji wa haraka. Hii husaidia kuokoa muda na kuondoa makosa yanayoweza kutokea wakati wa kufanya kazi bila mpangilio mzuri. Pia napenda kushirikiana na wenzangu ili kuboresha mchakato ya kazi. Mara nyingi maoni ya wenzangu yanatoa njia mpya au mbinu bandala ambazo sijawai kufikiria. Kushirikiana kunasaidia pia kuboresha mawasiliano kuakikisha kila mmoja anaelewa majukumu yake na kufanya kila hatua ya kazi iwe rahisi na yenye tija zaidi. Zaidi ya hayo hufanya tathmini mara kwa mara ya jinsi mabadiliko yanavyofanya kazi. Nikiona kuna sehemu ambazo bado zinaweza kuimarishwa, hufanya mabadiliko madogo hadi mchakato wote uwe rahisi, wa haraka na unaotoa matokeo bora. Kwa jumla napenda kuboresha mchakato ya kazi kwa kuangalia hatua kwa hatua, kutumia teknolojia na raslimali, kushirikiana na wenzangu na kufanya tathmini ya mara kwa mara. Njia hii njia hii hufanya kazi kuwa yenye teja rahisi na yenye matokeo bora na kunisaidia kuwa na mpangilio mzuri na ufanisi katika kila jambo naofanya.

Tabia, ninayoipenda zaidi kwa wengine ni ukweli na uaminifu. Ninaheshimu sana watu wanaonyesha uwazi katika maneno na matendo yao. Kwa sababu, uwapa wengine isia ya kwaminiana na kuishi kwa amani. Mtu anayeleta ukweli, hata pale anapokosea ufanya mazungumzo kuwa ya heshima na yenye kutegemewa. Jambo ambalo, unifanya nijisikie salama na kujiamini kushirikiana naye. Zaidi ya hayo, napenda watu ambao wanaonyesha huruma na husaidia wengine. Wale ambao wanajali maitaji ya wenzake, wanapofanya juhudi za, husaidia bila mtarajio ya malipo, kunipa msukumo wa kuiga tabia yao. Huruma ni tabia inayongeza mshikamano wa kijamii na ufanya kila mtu ajisikie huru na ku kuthaminiwa katika jamii. Pia napenda watu ambao wana uwajibikaji na nithamu. Wakati mtu anaposhirikiana a anapo wakati mtu anaposhirikana kushugulikia majukumu majukumu yake kwa umakini au kufuatilia madili ya kazi au maisha, unifanya nijisikia amani na ufanya usiano wote wa wote wakazi au kibinafsi kuwa rahisi. Uwajibikaji huunda imani na nithamu unyesha heshima kwa wengine na kwa muda wao. Zaidi ya hayo napenda tabia za furaha, ucheshi na ucheshi mwafaka. Watu wanaocheka, kuchekesha na kuleta kuleta kicheko bila kuumiza wengine, ufanya mazingira kuwa mazuri na yanayo pendeza. Tabia hii unifanya nijisike vizuri na kushirikiana kwa urahisi na wengine. Kwa jumla, tabia ninayependa kwa wengine ni ukweli, uwaminifu, huruma, uwajibikaji, nithamu na furaha yenye ucheshi mwafaka. Tabia hizi ufanya uhusiano wowote kuwa rahisi, waheshima na wenye furaha na huniingiza kwenye hisia nzuri za kuishi na mshikamano na wenzangu.

Wakati kuna mabandiliko kazini, mimi huwa najitahidi kuzikabiliana kwa njia ya busara na yenye mpangilio. Kwanza, hujaribu kuelewa ni mabadiliko gani yametokea sababu yake, na jinsi yanavyoweza kuadhiri kazi yangu na timu yangu. Hii, husaidia kuchukua hatua sahihi, bila kuhisi hofu au kupoteza msukumo. Na, kunisaidia kuwa tayari kama mabadiliko haya. Zaid ya hapo, mara nyingi hufanya maandalizi binafsi, kabla ya kukabiliana na mabadiliko hayo kikamilifu. Hii, inaweza kuwa kujifunza kutumia zana mpya, kuandaa ratiba mpya kazi, au kujipanga kwa majukumu mapya. Kuandaa mapema husaidia, kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mabadiliko yawe rahisi kuendana nayo. Pia, napenda kushirikiana na wenzangu pale inapowezekana, kuuliza kuuliza maoni, kushirikiana katika suluhisho na kueleza hoja zako kwa uwazi, kufanya mabadiliko yawe rahisi kwa wote. Ushirikiano huu hufanya timu kushirikiana kwa karibu zaidi, kuongeza tija, na kuhakikisha kila mtu anaelewa mabadiliko kwa uwazi. Zaidi ya hayo, napenda kubadilika, napenda kubadilika, baada kupinga mabadiliko au kuhisi hofu, ninajitahidi kuona fursa ambazo, mabadiliko hayo yanaweza kuleta, kama kuongeza ufanisi, kupata mbinu mpya za kuongeza kazi, na kujifunza kitu kipya. Hii hufanya mabadiliko yasihisi mzigo, mbali kwa fursa ya kujifunza.

Ndiyo, napenda kununuwa vitu mtandaoni kwa sababu kuna ni rahisishia maisha na kuniokoa muda mwingi. Ununuzi wa mtandaoni hunipa fursa ya kuangalia bidhaa mbalimbali bila haraka, kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kufanya uamuzi. Hii unisaidia kuchagua bidhaa mbora kulingana na maitaji yangu na bajeti nilionayo. Zaidi ya hayo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na salama. Nawezi kufanya manunuzi nikiwa nyumbani au popote nilipo bila kulazimika kusafiri au kukaa kwenye foleni ndefu Pia, huduma za usafirishaji unifanya nipokee bidhaa zangu moja kwa moja, jambo linalo ongeza urahisi na faraja. Hata hivyo, huwa nachukua tahadhari ninaponunua mtandaoni, uangalifu, uangalia uaminifu wa muzaji, sera za kurejesha bidhaa na usalama wa malipo ili kuepuka matatizo. Kufanya hivyo, unifanya, kujisikia salama na kujiamini zaidi, napofanya manunuzi. Kwa jumla, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, inaokoa muda, inatoa chaguo nyingi, na hunipa udhuru wa kufanya maamuzi kwa utulivu. Ni njia ya kisasa na yenye manufaa ambayo imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Nchi ninayependa kutembelea ni Japani kwa sababu imevutia sala mawazo yangu kwa mchanganyiko wake utamaduni, wakale na maendelewa kisasa. Nimeisikia sana Japani kupitia picha, sinema na hadithi na kile mara inanivutia jinsi watu wanavyo hifathi mila, eshima na desturi zao huku pia wakiwa na kisasa na ubunifu. Unapenda sana inchi ambazo zina mchanganyiko huu wakipekea, wakiistoria na teknolojia. Na Japani inaonyesha hilo kwa kiwango kikubwa. Kila napofikiria kutembelea Japani na kumbuka picha za mji wa Tokyo ukiwa na taa nyingi, bio za trainees na zopita haraka na busani za maua ya chiri kublosom. Picha hizi huniletea hisia ya furaha, msisimko na hamu ya kugundua kila kona ya nchi hiyo. Napofikiria safari hiyo na hisi msisimko wa kipekee, shauku ya kujifunza na utulivu waki roho. Hasa pale ni kiangalia manthari ya asili, lima na bustani, tulivu. Napenda pia kujaribu chakula chakienyeji, kushuriki, tamaduni. Na pia napenda sana kuona majumba ya kistoria. Mimi binafsi ningependa kuona sushi, safi, matunda ya asili, mikahawa, midogo, ya jadi, na sherehe za kita maduni kama sichi, go, san, au karne za hizi. Pia, ningependa kutembelea maeneo ya kimila, misitu, milima ya kijani na kujaribu kuungana na watu wa eneo hilo kujifunza maisha yao na jinsi wanavyoshirikiana. Kwa jumla, kufikiria kuhusu safari ya Japani huniletea furaha msisimuko na hamu ya kujifunza mambo mapya. Mtu hii ina, niinua, kihisia, inaumia kuyona kwa macho yangu menyewe na ninahisi kuwa na safari ambayo ingekua ya kipekee yenye kumbukumbu mzuri na yenye maana kwa maisha yangu.

Mimi napenda kuongea na kuandika, lakini kwa namna tofauti kuongea kuna nisaidia kuwasiliana haraka, kueleza hisia zangu na kushirikiana na wengine Napenda mazungumzo ya ana kwa ana au hata kwa simu kwa sababu huwapa hisia ya uhalisi, hisia na msisimko. Kuongea kuna nifanya nijisikie huru na ninjia nzuri ya kubadilishana mawazo kupata ushauri au kueleza furaha na huzuni wakati mmoja. Kwa upande mwingine napenda pia kuandika kwasababu ni njia ya kufikiria kwa kina kupanga mawazo na kuhifathi kumbu kumbu. Kuandika huniwezesha kueleza hisia au mawazo ambayo kwa mazungumzo ya haraka huwezi kueleza kwa urahisi. Napenda kuandika barua, insha au hata kumbukumbu binafsi kwa sababu huniwezesha kutafakari, kujieleza kwa kina na kuunda historia binafsi ya mawazo yangu. Kwa kweli, mimi napenda kuongea pale napohitaji mawasiliano ya haraka na hisia za moja kwa moja. Na napenda kuandika pale ninapohitaji umakini, uhalisia, au pia wakati ninapohitaji kuhifadhi kile nilicho nacho kichwani. Hata hivyo, kuongea kuna nisaidia kushirikiana na kuunda mshikamano wakijamii wakati kuandika kuna nisaidia kuboresha fikra zangu, kuandika pia kuna nisaidia kuunda mpangilio wa mawazo na pia kuandika kuna nisaidia kujifunza kujieleza kwa ustadi zaidi. Kwa jumla, mimi binafsi napenda kuongea na kuandika kwa sababu kila njia ina faida zake. Kuongea kuna leta uhusiano na mshikamano wa kijamii na hivyo kuandika kuna leta utulivu wa akili, mpangilio wa mawazo na nafasi ya kufikiri kwa kina. Kila moja inachangia kwanjia yake katika maisha yangu ya kila saa na ufanya nijisikia furaha, ustawi na ufanisi.